Mchezaji wa michezo ninayempenda ni yule anayechangia sana timu na pia kuhamasisha wengine. Kwa mfano, katika mpira wa miguu, ningependa mtu kama Leonil Messi, kwa sababu si tu ana ujuzi wa ajabu wa kuendesha mpira na kufunga mabao, bali pia anacheza kwa unyenyekevu na heshima akihamasisha wachezaji wenzake na mashabiki. Kwa mchezo mingine, napenda pia wachezaji wanaoonyesha nidhamu, juhudi na mshikamano wa timu, kwa sababu si kila siku ustadi pekee unaunda mshabaha wa ukweli mara nyingine ni tabia na moyo wa shukurani.

Ndiyo, napenda kujifunza historia. Hunivutia kwa sababu inanisaidia kuelewa jinsi mambo yalivyokuwa zamani na kwa nini jamii ziko vile zilivyo leo. Kusoma historia hunifanya nitafakari makosa na mafanikio ya waliotutangulia. Na kunipa hekima ya kufanya maamuzi kwa ubora sasa. Pia napenda kusikia hadithi za watu wa kawaida. Si viongozi tu kwa sababu ndizo zinazoifanya historia iwe hai na ya kweli.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto hasa asubuhi au baada ya siku ndefu. Maji ya moto hunisaidia kupumzika kuondoa uchafu wa mwili na kunipa mda wa kutulia kidogo na mawazo yangu pia hunifanya nijisikie nipo tayari kuanza siku au kulala vizuri. Lakini siku zikiwa za joto sana, maji ya baridi nayo huwa mazuri.